Kwa binafsi sinunui vitu kwa simu, lakini kuna wenzangu wengi nawajua ambacho jambo hili nila kawaida kwao. Simu inarahisisha kununua vitu kama chakula, nguo, hata kulipia huduma. Faida yake ni kuokoa muda kwa wakati mwingine, lakini pia inahitaji mtu awe makini. Ahakikishe ananunua kutoka kwa wauzaji wanao aminika.

Kama nigechagua ningependelea upepo. Mwanzo alafu AC iwe ya pili. Kwa sababu upepo unaladhaa yake hasa labda jioni ama asubuhi. Upepo unafanya unahisi vizuri au kandamizi. Na unafanya nyumba pia inahisi iko hai AC pia ina mafaida yake hasa kama ni joto unachohitaji kwenye nyumba. Inakupa joto lakini wakati mwingine inaweza kukausha hewa pia pale nyumbani.

Mimi mwenyewe sijawai kufanya yoga lakini kwa wengi kufanya yoga kwa mara ya kwanza yaeza kuwa changamoto kidogo hasa kwa misuli lakini kadri unavyozoyazoea huwa rahisi ni njia nzuri ya kupumzika kimwili na kisaikolojia.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama ngombe kwa sababu ya faida ambazo zina niletea. Hata hivyo kufuga wanyama kuna itaji muda utulivu na kujua mahitaji yao. Mahitaji kama chakula, afya yao, makazi safi na usalama.

Mimi la kwanza napenda kupumzika kidogo hata kama ni dakika tano au kumi za kupumzika. Labda kutembea kidogo au kunywa maji. Ninapata kufanya hivyo inasaidia akili kupumzika au kurudisha nguvu. Pia kueka vipa umbele unaangalia kazi yote ama kazi zote ulizo nazo. Unashughulikia zile sehemu muhimu muhimu kwanza.

Kwa kwangu ni kawaida kutumia simu na njia ambazo nazitumia hubadilika kulingana na mahitaji yangu ama tabia zangu pia. Nimependa sana kutumia simu asubuhi nikiamka ili kuona habari au burudani na jioni kabla ya kulala ili kujiburudisha tu. Programu ninazopenda kuzitumia zaidi ni kama WhatsApp, X, YouTube. Na pia kutumia zile app kama Gmail kuangalia labda kama nimepata kazi aMbazo nilikuwa nimeweza kutuma application. Kila mtu ana zile vitu mbazo anazitumia kwenye simu. Simu yangu ya kwanza ni vigumu kukumbuka lakini nadhani likuwa simu ya Nokia. Kumbu kumbu zake ni mara nyingi za kihisia. Simu inanisaidia kuwasiliana haraka na marafiki wangu kupata habari, kupanga ratiba, kufanya malipo, kupitia mpesa na hata kujifunza vitu vipya. Muda mzuri kwangu kuzima simu kwa kawaida ni wakati wakulala ama wakati ambapo ni nataka kufanya kazi kwa umakini mkubwa au wakati pia wa familia.